Nahitaji kupumzika kidogo. Wiki hii imekua ngumu sana. Ninataka nje kwenye baraza nichukue hewa safi. Anga ni zuri leo. Hakuna mawingu. Nitapo kunjua mikono na miguu. Mwili nuuma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto. Hupunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa muda siwezi sikia kelele za barua pepe. Wakati wakupamzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi naomba niwe kimia tuu. Nisikize sauti za sita. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu hii ndiyo amani ya ukweli.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

Nimesikia habari za leo asubuhi. Kuna mambo mingi yanayotokea nchini. Serekali inasema watajenga barabara mpya kwenye mkoa wetu. Habari hii njema. Barabara za sasa ni mbaya sana. Pia wamesema bei za mafuta zimepungua kidogo. Itasaidia watu wengi. Nauliza basi zitashuka lakini bei za vyakula bado ni juu sana. Wakulima wanasema mvua haukutoi mwaka huu, ni jambo la kukusikitisha sana. Natumaini msimu ujao utakua mzuri zaidi, habari za dunia, zinaonyesha mambo mingi zinaendelea. Niombe amani iwe duniani kote.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana. Kuna samaki kwenye jokofu nilimumuna jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limau na tangawizi. Kumtia ladha. Je, niendee ugali au wali? Nadhani wali ni bora unaiva haraka. Nitataka vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia inatarajia chakula kizuri. Huu nitapika polepole wale wa haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitatia wote tule pamoja.